Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote. Nadhani nusu tu. Nizifute zile nisi sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu na za michezo. Je, zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nilipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweza programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nina njaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapa jikoni. Au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Ni nahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Asubui tayari. Lazima ni amuke ni anze siku. Leo ni siku nzuri. Na ona jua linaangaza. Je, ni chukue chai hau kahawa? Nadhani kahawa itanisaidia kua mka vizuri. Bahada ya kuoga, ni tavaa nguo gani? Yule shati ya bluu hau nye kundu? Nafikiri bluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne. Lazima ni jiandaye mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana ni siku mbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huku. Kuna tatizo. Kuna tatizo latarakimu katika mfumo wetu. Watu wanajaribu kutatua. Lakini hatunaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu upole, sijui zaidi, ninaitaji muda wakufikiria, lakini msisitizo wanaonipa unazidi, nitachukua pumziko kidogo, nifike kisimani ninywe ninywe maji, labda akili itakuwa wazi baadae, niombe mwenzangu ani saidie kuangalia, kazi za watu wawili ni haraka zaidi, natumaini kesho mambo ya takua bora, leo ni siku ya changamoto tu.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saatatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni amke asubui. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubui? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu usiku mwema.

Ninatamani kusikiliza muziki leo. Ni aina gani inafaa lambda. Labda muziki wazamani, ule wababazetu, kuna nyimbo zuri za taarabu, zinaburudisha moyo, au nisikize rumba. Inanifurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza. Ni usikilize ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, muziki unakuondolea, ukiwa na furaha unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila hahibu.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

Mvua inanyesha sana leo, sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka inje au nikae nyumbani, nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka, nitakunjua tu hapa, nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma, sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani, wanafurai na mvua, wanasema wanataka kwenda inje, wahangamize maji. Lakini ni baridi sana, nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nita tayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto wapenda baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Ninamiadi ya daktari kesho. Saati sa asubuhi. Lazima nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumaini daktari a tanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, ninahitaji kwenda na mtu mwingine? Nadhani nitaweza kwenda pekee yangu. Hospitali iko karibu. Nitachukua basi moja tu. Ninahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua natatizo hilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atanikabithi kwa mtaalamu. Afya ni muhimu sana. Siwezi puuza dalili hizi.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

Bidhaa!

Zambarau.

Kipanya.

Fanya kazi nzuri.

Nafasi nyingine.

Mkakati ulio wekwa.

Usimamizi unaofaa.

Rangi ya chungwa inapendeza.

Wasilisho lake.

Kiti kipya.

Uwanja wa ndege mkubwa.